Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya na ambacho bado kinakaa moyoni mwangu ni kusaidia mtu bila kutarajia chochote kwa kurudi. Kwa sababu kilinifundisha maana halisi ya ubinadamu na huruma. Wema kwangu sio tu kutoa kitu. Bali ni kugusa moyo wa mtu mwingine na kumfanya ajisikie kuwa na thamani. Siku hiyo ilinifanya nitambue kuwa hata kitendo kidogo kinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Nakumbuka kulikuwa na wakati nilikutana na mtu, alikuwa katika hali ngumu sana ya maisha, alikuwa amechoka, amekata tama, na hakuwa na mtu wa kumtegemea, alikuwa hajui pa kwanzia wala pa kwenda. Nilipozungumza naye, niligundua kuwa alihitaji zaidi ya msaada wa vitu, alihitaji mtu wa kumsikiliza na kumtia moyo. Nilikaa naye kwa muda mrefu, nikamsikiliza bila kumhukumu na nikamruhusu aseme yote yaliyokuwa moyoni mwake huo ulikuwa mwanzo wa kitendo changu cha wema Baada ya kumsikiliza, nilihisi ndani yangu kuwa siwezi kumwacha aende peke yake bila msaada wowote Nilichukua muda wangu kumsaidia, kutafuta suluhisho. Hata kama halikuwa kamili Nilimsaidia kwa chakula na pia nilimsaidia kwa maneno ya matumaini Nilimwambia kuwa maisha bado ya na maana na kwamba hali yake haimfafanui yeye kama mtu maneno haya yalionekana madogo kwangu lakini kwake yalikuwa kama mwanga katika giza kitu kilichonigusa sana ni jinsi alivyobadilika baada ya muda uso wake ulianza kuonyesha matumaini, sauti yake ikawa tulivu na macho yake yakaanza kuonyesha imani mpya alinishukuru kwa unyenyekevu mkubwa na hapo ndipo nilitambua kuwa wema wa ukweli hauhitaji pesa nyingi au nguvu kubwa. Bali moyo wa kujali na muda wa kusikiliza. Hapo nilijifunza kuwa muda wako ni zawadi kubwa unayoweza kumpa mtu. Baadaye niligundua kuwa kitendo kile cha wema hakikumbadilisha yeye tu. Bali kilinibadilisha mimi pia. Nilijisikia amani ya ndani ambayo sikuwa nimewahi kuhisi kabla. Nilihisi kama nilikuwa nimetimiza jukumu langu kama binadamu hisia ya kujua kuwa nimesaidia mtu kunifanya nijione kuwa na thamani zaidi na ilinipa sababu ya kuendelea kufanya mema bila kuchoka Tangu siku hiyo nimekuwa nikijaribu kufanya vitendo vidogo vidogo vya wema kila ninapoweza Wakati mwingine ni kumsikiliza mtu anayehitaji kuzungumza Wakati mwingine ni kusaidia jirani au hata kutabasamu kwa mtu anayepitia siku ngumu Nimegundua kuwa wema hauhitaji kuwa jambo kubwa ili uwe na maana Hata maneno mazuri yanaweza kubeba uzito mkubwa katika moyo wa mtu Kuna wakati nilimsaidia mtu asiyejulikana kabisa kwa kumpa mwelekeo, chakula au hata msaada wa kubeba mzigo watu wengi hupita bila kuona lakini nilijifunza kuwa kusimama kidogo na kujali kunaweza kubadilisha siku ya mtu Wakati mwingine watu wanachohitaji sio suluhisho, bali udhibitisho kuwa hawako peke yao katika safari yao. Kitendo kingine cha wema nilichowahi kufanya ni kuwasaidia watoto au vijana kwa kuwapa ushauri na kuwahamasisha. Nilipokuwa nikizungumza nao niliona jinsi maneno ya kutia moyo yalivyoweza kuwa kwa ujasiri wa kuendelea kusoma au kuamini ndoto zao. Hilo lilinifanya nitambue kuwa wema unaweza pia kuwa katika kutoa mwongozo na matumaini kwa kizazi kingine. Ninapofikiria kuhusu vitendo vyangu vya wema ninagundua kwa havikuwa kamili, lakini vilitoka moyoni. Niligundua kuwa wema hauhitaji kuwa mkamilifu bali uwe wa kweli. Hata kama huwezi kubadilisha dunia nzima, unaweza kubadilisha dunia ya mtu mmoja na hilo linatosha. Hilo ndilo funzo kubwa nililolipata. Wema pia ulinifundisha unyenyekevu. Nilijifunza kuwa sisi sote tunaweza kuwa katika hali ngumu wakati wowote na tunahitaji mtu wa kutuona, kutusikia na kutudhamini. Nilipoanza kuona kila mtu kama ndugu yangu ilikuwa rahisi zaidi kuwa na huruma nakuelewa maumivu ya wengine. Hilo lilinifanya nijione kama sehemu ya jamii. Sio mtu binafsi tu. Kwa ujumla, kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya kilinifundisha kuwa maisha yana dhamani zaidi, tunapoyatumia kuwasaidia wengine. Kile ninalofanya kwa moyo wa kujali linanijenga, linanifanya nijisikie hai, na linanipa maana.